Muandishi wa vitabu ambaye ni nampenda ni muandishi wa vitabu vya zamani kabisa vya lugha kiswaili alikuwa anajulikana kwa jina la fala jikatalambula. Huyo ni muandishi ambaye ameandika vitabu vya kuelimisha vya kufundisha kama vile simu ya kifo na dharia na vinginevyo.

Ndiyo, mimi napenda kuvaa kofia. Kofia zina nifanya niwe maridadi, niwe katika hali nzuli, napenda sana kuvaa kofia.

Mazaro, kutoka dirishani kwangu, ninaona magari mbali mbali ambayo yamepakiwa, ninaona majengo mbali mbali ya biashara, majengo ambayo ya mapishi, majengo ya nayohusu biashara ya kueka na kutoa pesa, ninaona watu mbali mbali wakijishughulisha na shule zao za kila siku.

Shughuli yangu ya kupendezwa zaidi ni kufua, mimi napenda kufua. Kila siku ya jumapili nikiwa nyumbani huwa nafua, nikiwa na nguo chafu, nikiwa na sehemu yangu ambayo chumbani hairithishi, nafanya usafi, lakini zaidi navutiwa navyo ni kufua na nafua kila siku ya jumapili.

Nimewahi kushiriki mashindano ya kuandika insha, na vitabu mbalimbali vya lugha ya kiswahili. Mashindano hawe yalifanyika nchini Tanzania, katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mashindano hayo yalikuwa yanahusu watu wenye taaluma ya kuandika insha, katika lugha ya kiswaili.

Wazo zuri nililokuwa nalo siku ya leo ni kujipenda na kujisikiliza. Kama ambavyo tunajua maisha ni nafasi kubwa sana. Kila kitu kinahitaji wewe kujiweka mbele katika mahusiano, kazini. Kwa hivyo unapojipenda na kujisikiliza ni jambo zuri sana.

Kumbukumbu ya kutisha ambayo ninayo, nilishawahi kukimbizwa na mbwa. Nakumbuka nilikuwa natoka shuleni, shule ya msingi, nikiwa na marafiki zangu. Kwa hiyo, wakati tunakimbizwa na mbwa, niliumia au niling'atwa na mbwa huyo.

Chumba ni anachokipenda nyumbani kwangu ni chumbani. Ninavutiwa sana kwa sababu chumba changu ni kikubwa, kinahewa, kinamadirisha makubwa. Nimekipamba kwa kabati zuri, la rangi nyeupe na ugoro na kitanda kikubwa, kizuri, pamoja na tata. Nzuri, zinazowaka na zinazoleta mwuonekano mzuri.

Ninasherekea mafanikio ya timu kwa kujumuika na marafiki zangu. Timu yetu inapo pata mafanikio ya kufunga magoli na kutupa ushindi. Tunakutana pamoja mida ya jioni. Tunakunywa soda, tunaenjoy, tunafurahi, tunacheka. Na mara nyingine huwa tunasafiri mbali kwa ajili ya kufurahi zaidi.

Ili kuanza mradi mpya kazi, kwanza kabisa hua nachukua muda kabla yakuanza mradi mpya. Hua naorodhesha huo mradi na mnagani nataka ni uzalishe au ni uanzishe. Ni pesa gani ni tatumia au ni watu gani watayojumuika katika huo mradi. Lakini kingine hua ninaweka akiba au ninapanga maswala ya pesa kwa ajili ya huo mradi. Ili baadaye mradi huo uwe mkubwa zaidi na uweze kuzalisha.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kunyamaza. Unaponyamaza unaepusha vitu vingi sana vikubwa na vidogo. Kwa sababu unapoongea sana au unapojibizana na watu walo kuumiza au walo kukosea zaidi unazidi kujieka katika wakati mgumu. Kwa hiyo hekima ambayo nimejifunza ni kunyamaza.

Mimi natumia muda mrefu zaidi mtandaoni kwa sababu mtandaoni ni sehemu ambayo napata taarifa mbali mbali Lakini pia ni sehemu ambayo huwa naweza kuangalia namna kupata pesa mtandaoni Pia kupitia mitandaoni naweza nikajifunza masomo mbali mbali.

Mboga ambazo ninazopenda kula. Napenda samaki. Samaki anaweza kuwa samaki mchuzi wa nazi. Lakini pia samaki anaweza akawa samaki wa kukaanga. Lakini pia napenda maharage. Yanaeza kawa ya nazi. Napenda dagaa. Wadogo wadogo. Lakini pia napenda kabichi.

Ninapenda kuenda cinema mara moja kwa wiki na mara nne kwa mwezi. Kila jumamosi ama jumapili huwa naenda cinema. Cinema naenda naeza nikaenda na marafiki zangu, naeza nikaenda mi mwenyewe, kwa ajili ya kuenjoy, kuburudika, kuyo naenda mara moja mara moja kwa wiki.

Mimi napenda kitanda kizuri, na wala siyo kitanda kigumu. Kitanda kizuri, kina nifanya nepati usingizi mzuri, ni kiamka, ni nakuwa na nguvu, ni nakuwa na amani, ni nakuwa, ni nanguvu, siwezi kuumia shingo, siwezi kuumia mwili. Kwaio, mimi napenda kitanda kizuri.

Wakati wa mapumziko ya mchana, huwa napenda sana kula. Napenda kula, chakula, lakini wakati mwingine napenda sana kupumzika, au muda mwingine huwa nalala, kwa hiyo inategemea. Lakini zaidi napenda kula, muda mwingine natumia kulala.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, kwanza kabisa huwa nahakikisha naanza kazi zangu mapema kabisa. Lakini pia huwa napenda kuwa na ratiba binafsi ya kazi yangu ya siku husika. Lakini pia ili kukamilisha kazi zangu, pia najipa muda wa kupumzika zaidi.

Shiulizangu za weekendi kama vile juma mosi na juma pili huwa napenda sana kutumia na familia. Familia yangu, mume wangu na watoto wangu tunakua nyumbani kusaidiana kazi mbalimbali za siku nzima. Kama vile kupika, kuosha vyombo, kufua, kusimamia watoto, kazi zao za shule na mengineyo.

Kipawa ambacho nimejaliwa au ninacho ni kipawa cha uandishi wa tamthilia na makala mbalimbali. Mimi napenda sana kuandika tamthilia na makala mbalimbali za kiswahili kwa kuangalia hadhira yote, iwe vijana, wazee. Lakini pia, mimi nina kipawa cha kuongea kwa kujiamini katika hulka ya watu wengi.

Mimi napenda kula wapi nje ya nyumba. Ninapenda kula katika mikahawa mbalimbali. Sehemu ambazo wanapika chakula kizuri, chenye kuzingatia usafi na mazingira mazuri. Ndiyo ambao napenda kula. Huwa sina sehemu moja ya kula. Ninakula sehemu tofauti tofauti.

Ninapenda kununua zaidi nguo. Napenda kuvaa vizuri. Napenda kuvaa nguo ambazo zinaubeba munekano wangu vizuri. Zinanifanya niweze kujiamini. Zina nifanya nifutie. Kumi winapenda kununua zaidi nguo. Ndefu zenye staha.

Ndiyo, mimi napenda hesabu. Kwa sababu kila siku kazi ni, ninatakiwa nifunge hesabu na kutuma reporti ya kazi ya siku iliopita. Kwa hiyo kutokana na kazi yangu ya kufunga hesabu kira siku, ndiyo ambapo nimejikuta napenda hesabu. Kwa hiyo napenda hesabu.

Mimi napenda chakula ambacho hakina mafuta. Kuliko chakula chenye mafuta. Kwa sababu, ninapokula chakula kisicho na mafuta. Inaniepusha mwili wangu kupata mafuta mengi, kupata magonjwa makubwa kama vile ya moyo, kupata presha. Kwahiyo napenda chakula ambacho hakina mafuta.

Mimi napenda paka zaidi kuliko mbwa. Kwa sababu mbwa, anamadhara pia. Anaweza aka kung'ata, anaweza akakuumiza, anaogopesha majirani kuja sehemu unayoishi. Kwa hiyo, navutiwa zaidi, na paka zaidi, paka.

Huwa na jihisi vizuri kuhusu tathmini za kazi kwa sababu tathmini za kazi ndo ambazo zinaweza kukupa mwelekeo wa nini mfanye au ninini muongeze kipi mzidishe kazini. Tathmini za kazi zinaweza pia kukupa mwenendo wenu mbaya na mwenendo wenu mzuri kazini.

Ninapenda wanyama wakufugwa. Wanyama wakufugwa kama vile kuku, mjiwa, bata, bata mzinga, au ndewatu na uvutio. Kwa sababu wanyama kama wakufugwa ni vizuri zaidi kama vile kupata kito weo.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini kwanza, kabisa nimeweza kupata mshahara, nimepata cheo kazini, lakini kingine nilichokipata zaidi, nimepata ufumbuzi wa namna ambavyo mimi mwenyewe naweza nikaweza kutengeneza kitu kama hiki kazini kwangu, nikaweza kujiajiri mwenyewe.

Ninachaji kiafachangu maramoja kwa siku na hasa nyakatiza usiku ambapo sikitumi kifachangu hicho ni kama simu kwaio ninaporudi nyumbani usiku ninakieka katika chaji na matumizi hawe ya chaji ninaweza nikatumia kwa siku nzima bila kuchaji kwaio mimi kifachangu ninakichaji maramoja kwa siku.

Muda wangu wabure huwa na utumia kusoma vitabu. Ninapenda kusoma vitabu vingi na vitabu tofauti tofauti, vitabu vinavyo husu maswala ya fedha, vitabu vina vio husu maswala ya uwekezaji, vitabu vinavyohusu masuala ya mahusiano. Kwa hiyo muda wangu mwingi wabure na utumia kusoma vitabu.

Ndiyo, ninapenda kusawa maoni mtandaoni. Kila mtu mtandaoni anauwezo wa kutua maoni yake, maoni anaweza kawa mazuri au maoni anaweza kama baya. Lakini mimi napenda sana kuangalia maoni mazuri ambao na nifulaisha. Kwa sababu kuna badhi maoni anakujenga.

Napenda kutumia muda na familia yangu kufanya kazi. Tunapokua pamoja, tunapika, tunaosha vyombo, tunasimamia watoto kazi. Lakini pia tunapojumuika kama familia huwa tunakumbukia yale matukio ya zamani ambayo tulofanya pamoja. Matukio hayo yanaweza yakawa ya furaha zaidi.

Harufu ninayovutiwa nayo au ninayoipenda ni harufu ya manukato. Manukato mazuri, parfumu nzuri, parfumu au udi. Yanaleta harufu nzuri katika hiyo sehemu. Inaweza ikawa chumbani, inaweza ikawa kazini. Kwa hiyo mimi napenda zaidi manukato.

Mimi napenda shati kuliko t-shirt. Shati linaweza likawa la mikono mirefu, la mikono mifupi, nikawa zivaa kazini na koti. Nikavaa katika michoko yangu midogo midogo. Inanifanya nionekane maridadi zaidi kwa hiyo napendelea shati.

Njia ninaotumia kupumzika, ninapenda kutumia meditation. Kwanza kabisa kila siku asubuhi kabla sijatoka kuenda kwenye majukumu yangu, huwa ninakaa katika sehemu tulivu, nina meditation. Hunanifanya akili yangu kuachilia mambo yote, lakini pia kuinua nguvu ndani yangu kwa ajili ya siku hiyo.

Ndiyo, ni miwai kufanya yoga. Yoga ni mazoezi mazuri. Ya na ufanya mwili kwa chilia, una ufanya mwili kwa flexible, lakini pia unaupa nguvu mwili. Kuyo ni mazoezi mazuri, amba unavutia nao. Na huwa mara chache nayafanya.

Mfereji wa TV ambao ninaufuata au kuufatilia ni tamthilia. Ninapenda tamthilia mbalimbali za kiswahili. Kama vile kombolela, kama vile noma, kama vileee chausiku na mengineyo. Kweni nafuatilia sana kombolela.